Niambie jinsi unavyo sherehekea siku yako ya kuzaliwa. Mawazo ya kwanza kwanza, unaweza kushiriki. Ni jinsi unavyo penda kusherehekea. Pili, labda nina familia, marafiki. Au peke yako, tatu je unakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa uliyoipenda zaidi. Nne, ni chakula au keki unayoipenda siku hiyo. Tano ungependa kupokea zawadi gani siku hiyo ya kuzaliwa ijayo.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Mawazo ya kwanza. Unaweza kushiriki ni chakula gani na ni wapi unapenda kukila? Pili. Labda unaweza kueleza jinsi unavyo ladha? Tatu. Je, unakumbuka mara ya kwanza ulipo kila? Nne, ni nani aliye kueleza kuhusu chakula hiki? Tano. Mara ya mwisho kukila ni lini?

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Mawazo ya kwanza unaweza kushiriki ni aina gani ya nyumba unamoishi. Pili labda unaweza kueleza mazingira ya eneo lako. Tatu je unakumbuka ni lini ulihamia mahali hapa. Nne ungependa kueleza ni nini unachopenda kuhusu eneo lako. Tano unahisi salama na raha mahali unapoishi.

Niyambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unayetaka kumfuga mawazo ya kwanza ni aina gani ya mnyama pili anaonekana vipi. Tatu tabia zake au mwenendo wake ni vipi. Nne Je Anafanya kitu chochote cha kuchekesha. Tano kwanini unapenda wanyamapori wa kufugwa.

Niambie kuhusu njia unayo tumia kupumzika. Mawazo ya kwanza. Unaweza kueleza ni nini kinachokufanya utulie. Pili labda ni mazoezi ya yoga au meditation. Tatu Jee Unakumbuka wakati ulipojifunza njia hii ya kupumzika. Nne ungependa kushiriki ni muda gani unachukua. Tano. Unahizi jinsi gani baada ya kupumzika. Kwa hivyo.